Ninapanga kazi zangu na kwa kuanzia na malengo ya siku na wiki huandika urotha na vipaombele nikitenganisha yaliyo haraka na muhimu. Huanda ratiba kwe yenye muda halisi. Nikiacha nafasi ya mapumziko. Asubuhi kukaguwa mipango jioni hutathmini kilicho fanikiwa. Niki kwama hugawa kazi kubwa vipande vidogo.

Fikiria kuanzisha biashara yangu uwanza kwa wazo linalotatua tatizo halisi hufanya utafiti mdogo wa soko nikielewa wateja na ushindani huandaa bajeti nikihesabu gharama na faida. Hofu ipo lakini shauku hunipa jasiri hujiwekea malengo ya hatua kwa hatua nikijifunza kutokana na makosa.

Nilipokuwa utotoni nilipenda kucheza michezo ya nje na marafiki kama kandanda na kuruka kamba nilifurahia kuunda vitu kwa mikono kuchora na kusoma hadithi fupi mara nyingi nilisaidia nyumbani nikijifunza uwajibikaji mapema pia nilipenda kuimba na kusikiliza hadithi za wazee zilizo nijengea maadili ubunifu na ndoto za baadaye.

Mchezo ningependa kujaribu ni kupanda miamba kwa sababu na hitaji ujasiri nguvu na umakini wa akili. Napenda changamoto zinazo jaribu mipaka yangu na kunifanya ni jiamini zaidi. Kupanda miamba hunipa fursa ya kushinda hofu, kufanya maamuzi ya haraka na kufurahia ushindi mdogo. Kila napofika juu pia hunisaidia kujenga mwili nidhamu na kuamini uamuzi wangu binafsi.